Napenda kuwa mahali pana furaha ama pana mandhari mazuri kwa mfano, pahali pana maua, pahali pana maji, pahali ambapo kuna utulivu mtu anaweza kuwaza. Ah, pahali pana mandhari mzuri inamaanisha kuna maua mazuri, kuna wanyama wanaotembea, kuna hewa safi na maji. Aina ya mahali ninapopenda bado ni pahali kuna marafiki zangu. Pahali tuko pamoja sisi wote tunasherehekea ama tunashangilia tu kwa kuwa uhai na kushukuru Mungu asante.

Je, we ni mtu wa kuamka mapema au usiku? Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko wa kuchelewa. Kuamka mapema hunipa muda wa kupanga siku yangu, kufikiria kwa uchulivu na kufanya kazi muhimu kabla ya kilele kuanza. Asubui ninanguvu zaidi na umakini mzuri. Pia hunisaidia kwa kuwa na nidhamu na kupongoza msongo wa mawazo. Hata hivyo, nina amini kila mtu ana ratiba yake. Muhimu ni kutumia muda vizuri na kutimiza majukumu ya kila siku bila kuadhiri afya. Asante.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani? Ninapenda kula nje ya nyumbani katika mikahawa midogo ya mtaani. Nile chakula cha asili. Huko hupata ladha asili, bei nafuu, mda wa kufikiria na huduma za kirafiki. Unapewa huduma za kirafiki. Pia napenda mikahawa ilio safi, yenye mazingira tulivu, na mziki wa pole pole. Ninapenda kula pamoja na marafiki zangu, familia, tukizungumza na kushirikiana. Kula nje, hunipea nafasi ya kuonja vyakula vipya, kujifunza tamaduni mpya, na kupumzisha akili badala ya siku refu.